Harufu ambayo mimi naipenda sana ni harufu ya manukato. Na ni manukato ambayo mpenzi wangu anapenda kuivaa na nikisikia nasikia mpenzi wangu yuko karibu na mimi. Nikipata harufu hiyo nafurahia sana nikisikia.

Mimi naweza jitambulisha kama mtu ambaye si wa kuchelewa hata kidogo mbali. Mimi naweza sema mimi ni mtu wa kuwa hii na kuwa nafika mapema kwa kila kitu ambacho nachofanya na kuwa mtu wa kwanza.